Kila jioni kabla ya kulala, huwa nina utaratibu mdogo unaonisaidia kutulia na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Mara nyingi huanza kwa kumaliza shughuli za siku, kama kuhakikisha nimepanga vitu vyangu na kuandaa mavazi na mahitaji ya siku inayofuata. Hiyo hunisaidia kuondoa mawazo mengi kichwani na kunipa utulivu. Baada ya hapo, hupenda kupunguza matumizi ya simu au runinga na kuchukua muda wangu binafsi. Wakati mwingine nasoma kitabu kidogo kusikiliza mziki wa taratibu au kutafakari kimya kimya kuhusu siku yangu. Najiuliza nini kilienda vizuri na nini ninaeza boresha kesho tafakari hii hunifanya nijitambuwe zaidi na kushukuru kwa mambo niliyofanikiwa kabla ya kulala hujitahidi pia kujijali kama kunawa uso kupiga mswaki na kufanya mambo madogo yanayonifanya nijisikie nikiwa tayari kupumzika wakati mwingine huomba au kutamuka maneno ya shukrani jambo linalonipa amani ya moyo.

Napenda tabia nyingi nzuri kwa wengine lakini kuna zile ambazo zinanivutia zaidi kwa sababu zinanionyesha utu kuheshima na moyo wa ukweli. Kwanza kabisa napenda watu ambao wana heshima na ukarimu. Yenyu wanonyesha heshima kwa wengine bila kujali umri, daraja au hathi ya mtu. Watu kama hao huwa wanaongea kwa upole, hawavunji heshimu na wanajali hisia za wengine. Pili, napenda watu ambao wana uaminifu. Tabia hii ni muhimu sana kwa sababu inajenga au imani. Ikiwa mtu anasema kitu anaeka maneno yake kwenye vitendo na anafanya yale anayosema hii inafanya nijisike salama kumtegemea mtu kama huyo kwa uwaminifu.

Mimi napendelea kusimamia kuliko kusimamiwa lakini si kwa njia kujiona bora au kupitisha wengine. Napendelea kusimamia kwa sababu napenda kukua na uhuru wa kufanya maamuzi, kupanga mambo na kuongoza kwa njia ya busara. Ningepata nafasi ya kusimamia, ninajisikia kuwa na uwezo wa kutengeneza mpango, kuweka malengo na kuhakikisha kazi inafanyika kwa usahihi. Pia napenda kuona jinsi timu inavyoshirikiana na jinsi kazi inavyokwenda vizuri unapokuwa unaongoza kwa mfano na nidhamu.

Mimi napendelea chakula kisicho na mafuta zaidi kwa sababu napenda kujihisi mwepesi na mwenye afya. Chakula chenye mafuta mara nyingi huwa kina ladha nzuri lakini pia mara nyingi huonekana nijisikie mzito au nishindwe kuendelea na shughuli kwa muda mrefu. Kwa hiyo napendelea vyakula vinavyokuwa na mafuta kidogo au vinavyotengenezwa kwa njia ya kupika kama kukaanga kidogo kuchemsha au kuoka.

Ndio napenda kuendesha baiskeli na mara nyingi huwa ni moja ya shughuli ninazo furahia sana kuendesha baisikeli kuna nipa hisia ya uhuru na furaha kwa sababu napata kwenda mbali na kwa mwendo wa mwili wako mwenyewe na pia ni njia nzuri ya kupumzika akili. Nilikuwa nikisafiri kwa baisikeli, napenda kuona mazingira, kupumua hewa, safi na kujisikia kama ninaweza kufika pahali popote kwa urahisi. Pia kuendesha baiskeli ni mazoezi, mazuri ya mwili kwa sababu kuna saida kuhimarisha misuli, moyo na stamina. Ni rahisi kufanya kwa sababu huwezi kuhitaji kitu kingine chochote zaidi ya baiskeli na helmeti na unaweza kufanya safari fupi au ndefu kulingana na muda wako. Hata hivyo, napenda kuendesha baiskeli zaidi kwa kama kuna njia salama na ya mizunguko. Kwani usalama ni muhimu sana.